Dawa ya kiasili ambayo inajulikana sana Kenya ni dawa ya homa inayo itwa dawa. Dawa hiyo inatengenezwa kwa kuchemsha jinja pamoja na ndimu, pamoja na asali, katika maji, alafu inachungwa, alafu inalete chai ambayo ni chachu, inayo tumika na watu walio na homa kupunguza makali ya hiyo homa walio nayo.

Mimi napenda kuwa nyumbani, mazingira yangu ya nyumbani yametulia, na ni mazuri, kwa hivyo, nikiwa nyumbani napenda sana. Sipendi kutoka toka nje kama watu wengi, napenda kutulia, labda nione televisheni, nisome kitabu, bas. Sipendi mambo mengi, penda tu kukaa nyumbani.